Mazingira gani ya kazi unayapendelea mazingira tulivu yenye haina kelele mazingira penye Kuna wafanya kazi sio wengi wala chache na mahali watu wanafanya kazi kwa kujitolea bila kusukumwa hiyo ndiyo mazingira nayoipenda.